Kila asubuhi ninapoamka nina rutini yangu maalumu ambayo inanipa nguvu kwa kila siku nzima. Kwa kabisa nawasha simu yangu na kuangalia muda kisha nanyanyuka kutoka kitandani na kunyoosha mwili wangu kwa dakika chache. Bada ya hapo naenda moja kwa moja kwenye jikoni kutengeneza kinywaji cha moto mara nyingi. Napendelea chai ya mchaichai au kahawa. Wakati kinywaji changu kinachemka, ninachukua dakika chache kufungua madirisha na kupata hewa safi. Hii inanipa nafasi ya kuamka na kujiandaa kwa siku. Bada kinywaji changu kuwa tayari, nina kaa pchini na kuchukua dakika chache kufikiria kuhusu siku yangu. Ninapanga vitu vya kufanya na kuweka malengo ya kila nataka kufanikisha. Hii inanipa mwelekeo na kunifanya kuwa na umoja wapo. Kisha ninachukua dakika chache kufanya mazoezi ya kiasi kidogo. Inaweza kuwa yoga, push-ups, au hata tu kunyanyua dumbbells. Hii inanipa nguvu na kunifanya kuwa tayari kwa siku. Baada ya mazoezi ninajiandaa kwa siku. Nabethi, navaa, nakisha, nakaa chini kula kifungua kinywa. Hii naweza kuwa chakula raisi kama vile chapati na chai au kitu cha kizito zaidi kama vile mayai na mkate. Kwa hivyo, iyo ndiyo rutini yangu ya asubuhi.

Wakati naitaji msaada kazini, nafanya mambo katha ili kuhakikisha kuwa ninaweza kutatua tatizo langu kwa ufanisi. Kwanza, ninachukua muda kutafakari ju ya tatizo lenyewe na kujaribu kuelewa chanzo chake. Hii inanisaidia kupata ufumbuvu, onaofaa zaidi. Pili, ninatafta mtu ambaye anaweza kunisaidia, yani mwenzangu au msimamizi wangu. Ninawaambia kwa uwazi kuhusu tatizo langu na nina nini naitaji kutoka kwake. Ni muhimu kuwa na mawasiliano mazuri ili kupata msaada unaofa. Tatu, ninatumia rasimali zilizopo, kazini kama vile, miongozo ya kazi au programu za usaidizi ili kupata ufumbuvu haraka. Hii inaniwezesha kujumuisha kutafuta tarifa kwenye internet ya kampuni au kutumia programu maalumu za usaidizi nne ninajifunza kutokana na uzoefu huo baada ya kupata msaada na kutatua tatizo. Nachukua muda wa kutafakari juu ya jinsi ya kuzuia tatizo kama hilo kutokea tena katika siku zijazo. Hii inanisaidia kuboresha ujuzi wangu na kuwa bora zaidi kazini. Mwisho ninashukuru mtu aliyenisaidia kujenga mausiano mazuri na wenzako. Ni muhimu kazini na kuonyesha shukran kunaweza kuimarisha ushirikiano wa badaye.

Nilipokuwa mtoto, nilipenda sana kucheza na marafiki zangu, shuleni na nyumbani. Ilikuwa na shauku kubwa ya kuchunguza, mazingira na kujifunza vitu vipya kila siku. Mchezo wangu wakupenda zaidi ulikuwa mpira wa miguu. nilicheza kila wakati na nitamani kuwa mchezaji mzuri siku moja. Pia nilipenda sana kusoma vitabu vya adithi za ajabu na kusikiliza mziki wa kitamaduni. Utotoni ulikuwa na shuguli nyingi za kujifunza na kufurahisha. Kama vile kuchora picha na kujenga vitu vya kutumia udongo nilijisikia huru na furaha sana wakati nilipokuwa na wenzangu na kufanya mambo niliopenda. Kumbukumbu hizo za utotoni zimenipa msukumo wakufanya mambo makubwa katika maisha yangu na kunifanya niwe na ndoto kubwa za kufikia malengo yangu. Utotoni ni kipindi cha maisha ambacho huacha alama kubwa katika maisha ya mtu na kuadhiri mamuzi ya badae. Nikiwa mtoto nilijifunza umuhimu wa urafiki, ushirikiano na kujitolea katika kila shughuli nayofanya. Haya yote ni yamenifanya niwe mtu ni tambua na kujua na chotaka kufanya katika maisha yangu.

Mimi nasharehekea mwaka mpya kwa furaha kubwa na mtarajio mapya. Mwaka mpya ni fursa ya kuanza upya na kuweka malengo mapya katika maisha. Napenda kusherekea kwa kusanya familia na marafiki zangu kula vya kula vitamu na kufanya shuguliza kufurahisha kama vile kucheza mziki na kucheza michezo. Pia ninatumia mwaka mpya kutafakari juu ya mwaka uliopita na kujifunza kutokana na makosa yangu. Ili niwe niweze kuboresha maisha yangu katika mwaka mpya. Natumaini kwamba mwaka mpya utakuwa na baraka nyingi na mafanikio kwa mimi na wapendwa wangu. Nasherehekea kwa kushukuru kwa zawadi ya maisha na fursa mpya zinazoletwa na mwaka mpya.

Kwa upande mmoja ningependa kurudia uzoefu wa kujifunza na kukua lakini kwa upande mwingine nimejifunza kwamba kila kipindi cha maisha kina dhamani yake. Ujana unatufundisha kuhusu uwezo wetu lakini uzee unatufundisha kuhusu hekima. Ningeweza kusema kwamba sidhani kama nigependa kurudi ujana kwa sababu ya kujua kwamba maisha ni safari yenye kila hatua ina umuhimu wake. Ninachopenda zaidi ni ku accept na kufurahia kila kipindi cha maisha iwe ni ujana au uzee kwa sababu kila wakati unatuletea fursa za kujifunza na kukua. Lakini kama ninge lishwa nafasi ya kurudi ujana ningeitumia kujifunza zaidi. Kufanya makosa machache na kujenga mahusiano bora ningejitahidi kuwa na hekima ya uzee wakati nikiwa na nguvu ya ujana. Kwa hiyo jibu langu ni kwamba ningependa kurudi ujana kwa shati la kuwa na hekima na uzoefu wa sasa.

Ushauri ninaopenda kumpa mtu mwingine ni kwamba usikate tamaa. Maisha yana changamoto nyingi, lakini kila changamoto ni fursa ya kujifunza na kukua. Usijione wewe ni mdogo au usijione hauna uwezo wa ku. Kufikia malengo yako, kila mtu ana nguvu na uwezo wake wa kipekee. Pia ningemshauri mtu mwingine kuwa na subira. Mafanikio ya, hayaifiki usiku mmoja. Inataka muda, bidii na kujituma. Usilinganishe maisha yako na ya wengine. Kila mtu ana njia yake ya kipekee ya kufikiria mafanikio ningemshauri pia kuwa na imani na wewe mwenyewe. Wewe ni mtu wa kipekee na una uwezo wa kufanya makubwa. Usijaribu kuwa kama mtu mwingine bali jifahamu na uendelee kujenga uwezo wako. Kusoma na kujifunza ni muhimu sana dunia inaobadilika kila siku. Na maarifa ni nguvu. Jitahidi kujifunza kitu kipya kila siku na kutumia maarifa hayo kuboresha maisha yako ya na wengine Mwisho ningemshauri mtu mwingine kuwa na huruma na wengine. Tusaidiane na Tusaidiane. Tuna mkupa mtu mwingine furaha na furaha hiyo itarudi kwako. Kua mwema kwa wengine na dunia itakua mahali pazuri zaidi.